Ndiyo lakini kwa kiasi, napenda kushiriki picha mtandaoni, hasa zile zinazohusu mandhari ya asili, maua, au nyakati za furaha kama sherehe, au safari picha hizo huleta kumbukumbu nzuri na huwasiliana hisia kwa njia ya kipekee hata hivyo, nazingatia faragha na usalama kwa hivyo siwezi kuweka kila picha bila kufikiria mi huangalia ni nani ataweza kuona, ni ujumbe gani picha, hiyo inatoa na kama ni sahihi kwa mazingira ya mtandao.

Ninawianisha kazi na maisha kibinafsi kwa kuweka mipaka ya muda na nafasi ya kiakili asubuhi huanza kwa shughuli ya kujitayarisha kuoga kwa majimoto, kusikiliza muziki wa utulivu na kuandika orodha ya majukumu ya siku wakati wa kazi hujitahidi kwa makini na kutumia muda kwa ufanisi lakini pia huweka mapumziko kwa mafupi ya kutembea au kunywa chai ili kuleta uwiano jioni hujipa nafasi ya kupumzika kupika chakula kitamu kuimba nyumbani au kusoma hadithi fupi wikendi ni muda wa kuungana na familia kutembelea sehemu ya asili kama mto au bustani na kutafakari kwa utulivu kwa njia hii maisha hayawi mzigo wa majukumu tu bali hua na ladha ya furaha utulivu na mauhusiano ya karibu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na ratiba na hali ya hewa mazoezi yangu si lazima yawe ya nguvu sana wakati mwingine ni kutembea kwa kasi asubuhi, kuruka kamba au hata kucheza mziki nyumbani kwa furaha na harakati mazoezi haya hunisaidia kuhisi muamuko wa mwili na akili. Punguza msongo wa mawazo na kuimarisha usingizi. Naupata nafasi kujumuisha mazoezi ya kunyosha mwili au yoga ya taratibu hata jioni baada ya kazi.

Mchana mimi hupendelea kula samaki wa kukaanga au wa kuchemsha. Mara nyingi nikiwa na wali au ugali. Ni chakula chenye ladha nzuri kinachonipa nguvu bila kunifanya kuhisi uzito mwingi. Wakati mwingine huongeza mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha ili kupata virutubisho zaidi pia napenda chakula cha haraka chenye afya kama vile samosa za mboga, mkate wa viazi vitamu au baga ya samaki. Hasa nikihitaji kitu cha haraka lakini kitamu. Kinywaji cha kawaida ni maji baridi au juisi ya matunda safi.

Mafunzo wao ningependa kupata kazini ni yale yanahusiana na uongozi wa kihisia, usimamizi wa muda na matumizi ya teknolojia kisasa kazini. Mafunza ya uongozi wa kihisia hunisaidia kuelewa hisia zangu na za wengine, jambo ambalo ni muhimu sana katika kushirikiana na timu kwa ufanisi na huruma. Usimamizi wa muda ni msingi wa tija kujifunza mbinu za kupanga ratiba kuweka vipaumbele na kuthibiti msongo wa mawazo huongeza utulivu wa ubora wa kazi pia mafunzo kutumia sana zana za kidiji digitali kama programu za kupanga kazi mawasiliano ya kitaalamu au otomatiki ya majukumu zaidi ya kura hisha kazi na kuendana na mabadiliko ya teknolojia.

Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza na kutafakari vipao mbele vya muda huu ni nini kinahitaji kupewa kipao mbele kulingana na msimu, mahitaji ya timu na maendeleo ya awali mimi huandika malengo yangu kwenye daftari au programu ya kidigitali niki yagawanya katika sehemu ndogo ndogo zinaweza kufikiwa kwa urahisi. Kwa mfano kama lengo kuu ni kuboresha mawasiliano ya timu kueka hatua kama kupanga mikutano ya wiki, kuwa na muktasari wa kazi au kuanzisha njia bora kutoa mrejesho.

Kwa kawaida huosha nguo mara mbili kwa wiki siku ya jumatano na jumamosi. Jumatano ni kwa ajili ya nguo za kazi na za kila siku. Ili ziwe tayari kwa nusu ya pili ya wiki. Jumamosi huosha nguo nzito kama mashuka, taulo, mavazi ya wikendi. Kwa sababu kuna muda zaidi wa kutandika na kukausha kwa utulivu wakati wa kufua na penda kueka mziki wa polepole au kusikiliza sauti ya hadithi nzuri. Ili kazi iwe ya kupumzisha badala ya kuchosha.